Je unapenda kuogelea Ndiyo napenda kuogelea kwenye mto baharini kwa kidimbwi zote mi naogelea kwa sababu najua kuogelea nimefanya mazoezi mingi ya kuogelea kwa hivyo naweza ogelea popote kwa maji yote ile.

Unafanya nini wakachi unihitaji msahada kazini? Ninapohitaji msaada kazini, huwa naita mfanyikazi mwenzangu, nimuulize, ama nikiwa wameshikika naingia mtandaoni, naona venye naeza saidika ilo jambo, kama ni lakusaidiwa.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine Mimi hujenga mahusiano wa wengine kupitia kuongea kujuliana hali asubuhi kusalimiana kuoneshana heshima hivyo ndio ninavo jenga mahusiano yangu na wafanyikazi wengine heshima ni kitu muhimu sana.